Mimi huenda kwenye kinyozi na kunyoa nywele zangu ama kuzilea mara moja ama mbili katika mwezi na pia wakati mwingine. Hujipata nimeenda mara tatu ama pia kila wiki katika kinyozi ili kunyoa nywele zangu na kuzilea.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, ninatumia simu yangu kupiga simu, kutumu ujumbe wa sauti kupitia WhatsApp Na pia kutumia wasaidizi wa sauti kama Google Assistant. Teknolojia ya sauti inanisaidia kuokoa muda sana.

Mimi upenda kucheza na pia kutazama mpira. Kama kucheza huwa nacheza mpira wa kandanda na pia kutazama. Mimi upenda kutazama mpira wa kandanda. Ninapo tazama timu yangu ya Manchester City inapo cheza. Na timu nyingine mimi ufuraia sana na pia mimi uchezea timu ya hapa nyumbani.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kuwa mkarimu na wazi kwa watu. Kwanza huanza kwa kuwasalimia na kuanzisha mazungumzo ya kawaida. Kama kuuliza wanaendelea aje au wanapenda nini. Pia huhitaji kusikiliza kwa makini wanapozungumza kwa sababu hilo hujenga uaminifu. Ninapenda kushiriki shughuli za pamoja kama masomo, kazi, michezo au shughuli za kijamii. Kwani hunipa nafasi ya kukutana na watu wapya kwa kuwa mnyenyekevu mwenye heshima na mkweli huwa rahisi kwangu kujenga urafiki wa kudumu.

Mimu huhifadhi pesa katika accounti ya akiba niliotengenezewa na mzazi wangu katika banki, benki kuu la KCB na pia lingine liko katika benki la equity. Hapo ndipo mimi huweka akiba zangu na kuhifadhi pesa zangu huko.

Kila jioni kabla ya kulala mimi uhakikisha kuwa nimepigia dua mbele za mwenyezi mungu ili kumshukuru kwa kunilinda siku nzima na kuniwezesha kufika usiku huo na pia hili huniwezesha kumuomba aweze kunitunza usiku mzima na nitakapoamka siku inayofuata niwe salama salmin za kumshukuru.

Sherehe yangu ya kupendeza ni ile ambayo naeza kujumuika na marafiki zangu. Na pia ile ambayo tunajumuika kama familia nzima mwisho wa mwaka. Ili kuweza kusherekea na kumshukuru Mungu kwa kutulinda na kututunza mwaka mzima adi tumeeza kufika tamati wa mwaka. Kama mwaka huu napoenda kusherekea sherehe siku ya kesho kwa kushukuru kwa kulinda wa mwaka mzima. Na kutwezesha kuvuka mwaka tukio salama salmin.

Na matumaini ya kuwa katika kazi yangu nitafika kileleni na kuwa moja kati ya wfanya kazi bora ulimwenguni na pia nchini Kenya wanaofanya kazi hii ili kujikimu na kujiendeleza katika maisha yangu ya kila siku na ya baadaye.

Kwangu mimi, napenda kusoma vitabu vya elimu kwa kuwa vitabu hivi vinanisaidia kuongeza ujuzi wangu katika masomo mbalimbali na kunifundisha mambo mapya kuhusu sayansi, historia na teknolojia. Hivi vitabu hunisaidia katika kuongeza ujuzi wangu kwa sekta ambayo nasomea shuleni.

Mimi kawaida huwa nakaa hadi saa saba usiku, napendelea kuhakikisha kuwa nimekamilisha shughuli zangu za masomo au kazi kabla ya kwenda kulala. Baada ya saa saba, napanga muda wa kupumzika kusoma kitabu kidogo au kufanya mazoezi madogo ili akili na mwili wangu vipate nafasi ya kupumzika.

Mimi hufua nguo mara kadhaa kwa wiki kulingana na shughuli zangu. Kwa kwaida, mimi hufua nguo angalau mara mbili kwa wiki, hasa nguo za kazi au michezo. Kufua nguo mara kwa mara, kuna saidia kudumisha usafi, kuondoa harufu mbaya na kuhakikisha nguo ziko tayari kwa matumizi ya kila siku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa kuwa kuna rahisisha maisha yangu kwa sababu sita hitaji kutoka nyumbani na kuzunguka madukani. Ninaweza kuona bidhaa nyingi, kulinganisha bei na kuchagua bidhaa inayo nivutia zaidi kwa uraisi. Zaidi ya hayo, kununua mtandaoni kuna niokoa muda na mara nyingi kunatoa punguzo au ofa maalum mbazo siwezi pata dukani.

Mnyama ninayependa kufuga ni mbwa. Hili ni kwa sababu ni mbwa ni mnyama mtiifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu wa binadamu. Nina mfuga mbwa kwa sababu anaweza kusaidia kulinda nyumba na pia kunipa ushirika mzuri. Mbwa ni rahisi kufundishwa na hupenda kucheza. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia kumfuga mbwa kuna nifundisha wajibikaji, upendo na huruma kwa viumbe wengine.

Mimi huwa naakikisha kuwa napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na uvumilivu napendelea kusikiza kwa makini wanapotoa maoni yao hata kama ni tofauti na yangu. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuelewa mitazamo mbali mbali na kujifunza kutokana na wazo jingine.

Mimi napendelea kusoma kuliko kuandika ingawa zote ni muhimu, kwa kuwa kusoma kunanisaidia kuongeza ujuzi wangu, kuelewa mambo mapya na kupanua msamiati wangu wa maneno. Napenda kusoma vitabu vya hadithi, elimu na sayansi kwa sababu hufungua fikira zangu na kunifanya nifikiri kwa kina.

Mimi hufanya kila jitihada kuweka neno siri salama. Kwanza napendelea kutumia neno siri lenye changamoto. Ambalo linamchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, nambari na alama maalumu. Hii unisaidia kuzuia wengine kuingia bila ruhusa. Pili sifanyi matumizi ya neno siri moja kwa akaunti zote. Bali kila akaunti ina neno siri tofauti.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaojumuisha, ujasiri, mbinu na mshikamano wa timu. Kutazama mechi, kunanifurahisha na kunifanya nijisikie sehemu ya timu ninayeiunga mkono. Pia, mpira wa kikapu ni mchezo wa haraka unaohitaji mkakati mzuri. Jambo linalolifanya niwe na burudani na shauku kubwa wakati wa mechi. Zaidi ya hayo, kutazama michezo kunanifundisha ushirikiano, mikakati na kuhimiza kufanya mazoezi pia. Ingawa siwezi kucheza kila mara, kuangalia michezo kunanipa msukumo, furaha na mafunzo ya jinsi ya kushirikiana vizuri na wengine.

Mimi hupata habari kutoka vianzo mbalimbali, ilikuwa na taarifa sahihi na za kisasa. Kwanza, napenda kusoma magazeti na tovuti za habari zinazotoa taarifa za kitaifa na kimataifa. Hii hunisaidia kuelewa matukio yanayotokea ndani na nje ya nchi. Pili, hupata habari kupitia redio, televisheni na mitandao ya kijamii. Lakini ni muhimu kuchunguza uhalisi wa habari hizo kabla ya kuziamini.

Mimi hupumzika kwa njia mbalimbali baada ya siku ndefu. Kwanza, napenda kupumzika kwa kulala mapema ili mwili wangu urudishe nguvu na akili ipate nafasi ya kupumzika. Pia, napenda kusoma kitabu kizuri au kuangalia filamu. Jambo linalo nipa burudani na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea nje. Kwani husaidia kupunguza uchovu na kuimarisha afya ya mwili.

Kipawa ninachokiona kwangu ni ujuzi wa kuandika na kuzungumza kwa maneno. Napenda kutumia kipawa hiki kueleza mawazo yangu, kushirikiana na wengine na kueleza hisia zangu kwa wazi. Kuandika kunanisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kufanya ripoti au na kushiriki maarifa na wengine. Zaidi ya hayo, kipawa hiki hufungua fursa za kujifunza, kuhamasisha wenzangu na kushiriki mawazo yangu kwa njia ya ubunifu.

Kumbukumbu yangu mzuri za shule ni wakati wa michezo na sherehe za shule. Kumbukumbu yangu mzuri za shule ni wakati wa michezo na sherehe za shule. Wakati huo nilijifunza kushirikiana na wenzangu, kuonyesha ujuzi wangu na kufurahia mafanikio pamoja. Zaidi ya hayo, kumbukumbu hizi zimenifundisha umoja, mshikamano na umuhimu wa kushirikiana kwa pamoja.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara moja. Maonyesho ya sanaa ni fursa nzuri ya kuona kazi ya wasanii mbali mbali, kujifunza mbinu mpya za ubunifu, kupata mskumo wa kufikiria kwa kina. Napenda kuona picha, michoro, sanamu na kazi za sanaa za kisasa na za kitamaduni. Zaidi ya hayo, kuhudhuria maonyesha ya sanaa kuranisaidia kuendeleza ujuzi wangu wa kuona vizuri, kuelewa mitindo ya sana na kujifunza jinsi ya kuonyesha mawazo kwa njia ya ubunifu.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupunguza hasira na kuzingatia kimsingi tatizo. Kwanza, napenda kusikiliza kwa makini upande wa pili ili kuelewa hoja na hisia zao. Kisha, napendelea kuzungumza kwa heshima na kwa utulivu, kuepuka maneno ya kuumiza au kuibua migogoro zaidi. Mara nyingine, ninaandika au kufikiria suluhisho kabla ya kuzungumza ili kuhakikisha mazungumzo yanakuwa yenye tija.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunivutia kwa sababu ya uzuri wao, rangi mbali mbali na harufu nzuri. Kuwa karibu na maua, hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye furaha. Pia, maua hutumika kuonyesha hisia kama upendo, shukrani na faraja katika matukio tofauti. Zaidi ya hayo, maua yana mchango mkubwa katika mazingira kwa kuvutia wadudu kama nyuki na kusaidia uchavushaji wa mimea. Ingawa wengine huyaona kama mapambo tu mimi huyaona kama ishara ya uzuri wa asili na uhai. Kwa hiyo kupenda maua ni kupenda uzuri, amani, mazingira na usafi.

Mazingiria ya kazi yanakuwa mazuri wakati kuna heshima, ushirikiano na masharti mazuri ya kufanya kazi. Kwanza, wafanyakazi wanapoheshimiana na kushirikiana, kazi inakuwa rahisi na yenye tija. Pili, mazingira safi na yenye mpangilio husaidia kuongeza ufanisi na kurahisisha kupata vifaa au nyenzo zinazohitajika. Zaidi ya hayo, rasilimali zinazokidhi mahitaji ya kazi kama viti vizuri, taa na vifaa vya teknolojia, hufanya kazi kuwa rahisi na yenye faraja.

Mimi hupata habari mtandaoni, kupitia majukua mbalimbali ya habari. Kwanza, napenda kutumia tovuti za habari zinazo ujulikana na zenye taarifa sahihi. Zinazotoa habari za kitaifa na kimataifa. Pia, napenda kusoma habari kwenye mitandao ya kijamii kama Twitter au Instagram. Lakini huwa makini kuhakikisha taarifa ni za kweli. Zaidi ya hayo, napenda pia kutumia apps za habari kwenye simu yangu. Ambazo hutoa mukhtasari wa haraka wa matukio muhimu, kwa kufanya hivyo, ninaweza kuwa na taarifa za hivi punde, kuelewa mitazama wa tofauti na kufanya maamuzi sahihi, kwa hivyo, kusomea habari mtandaoni kunanisaidia kuwa mtu mwenye ufahamu na makini.

Shughli nenayo pendezwa nayo ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Napenda kusoma vitabu kwa sababu vina nifundisha mambo mapya, kunipanua uelewa na kunisaidia kufikiri kwa kina. Kusikiliza muziki kuna nisaidia kupumzika, kufurahia wakati wangu wa bure na kunipa nishati ya furaha na motisha. Zaidi ya hayo, shughli hizi hufanya akili yangu iwe hai hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya niwe mtu mwenye furaha na mtulivu.

Kila siku, mimi hupanga muda kufanya mazoezi ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Mara nyingi, napenda kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia, kufanya mazoezi ya viungo, au kutembea kwa kasi. Mazoezi hayo hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu, kuongeza nguvu na kudumisha mwili kuwa na afya njema. Zaidi ya hayo, kufanya mazoezi kila siku kuna nisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kuborasha muhemko wangu na kunipa motisha ya kuendelea na shughuli nyingine za kila siku. Ingawa wakati mwingine ni changamoto kupata muda, ninaona ni muhimu kupanga ratiba ili mazoezi yawe sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Mimi husherehekea sikukuu kwa njia ya kipekee na yenye furaha. Kwa njia ya kwanza, napanga muda wa kua na familia na marafiki karibu nami kwani kusherehekea pamoja kunaleta mshikamano na furaha kubwa. Mara nyingi, tunapanga chakula cha pamoja, kucheza michezo au kushiriki katika shuguli za kijamii zinazo husiana na siku husika.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile inayotoa msaada kwa wengine na kuleta mabadiliko changa. Napenda kazi ambayo inachangia maendeleo ya jamii kusaidia watu wasio na msaada na kuboresha maisha ya wengine. Kazi kama hiyo, sio tu inatoa furaha na kuridhika. Bali, pia inafundisha hufundisha uvumilivu, nidhamu na ujasiri.

Mimi huandaa ripoti ya kazi kwa mpangilio na utaratibu. Kwanza, nakusanya taarifa zote muhimu zinazohusiana na kazi au mradi husika. Kisha, nakagua ripoti hiyo kuhakikisha taarifa zote zimewekwa kwa usahihi na kwa mpangilio unaofaa. Kuanzia utangulizi, hatua zilizofanywa, matokea na hitimisho au mapendekezo.

Ndio, navaa miwani, nilipatwa na shida ya macho, nikaenda kwa daktari akanipimia miwani na kuniambia yakua itakua nikivaa miwani ili aweze kunisaidia kuona mbali kwa kuwa mimi ni short-sighted yani sioni vitu vilivyo mbali so miwani niliyopewa na daktari zinanisaidia kuona mbali.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huchukua muda wa kupumzika na kujirekebisha ili kuendelea na shugli ya za siku. Mara nyingi, napenda kula chakula cha mchana kilicho rafiki na afya yangu. Kisha kupumzika kwa muda mfupi, kama kusoma kitabu kidogu, kusikiliza muziki, au kuzungumza na marafiki.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za majani. Hili ni kwasababu, chakula hiki ni kitamu, kinanipa nguvu na nisehemu ya utamaduni wetu wa chakula cha kila siku. Zaidi ya hayo, chakula hiki ni afya na husaidia mwili kufanya kazi zake vizuri. Mara nyingine napenda kuunganisha na nyama, samaki au mchuzi wa karanga. Jambo linalo ongeza, ladha na furaha wakati wa chakula.

Juisi ninayoipenda sana ni juisi ya tufaa napenda juisi hii kwa sababu ni tamu yenye ladha ya asili na hutoa vitamini muhimu kama vitamini C ambayo husaidia mwili kuwa na afya bora. Kunywa juisi ya tufaa kunanisaidia kuamka vizuri asubuhi kunipa nishati na kunifanya nijisikie mwenye nguvu kwa shughuli zangu za kila siku.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula kilicho rahisi na chenye afya. Kwa mfano, mara nyingi nakula mayai, chapati au ugali mdogo pamoja na juisi ya matunda kama tufaha au machungwa. Chakula hiki hunipa nishati ya kuanza siku yangu vizuri, kunisaidia kushughulikia kushugulika na masomo au kazi na kudumisha afya yangu.

Ninapokuwa na kazi ya dharura, mimi huanza kwa kubaki mtulivu ili kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasio sahihi. Kwanza, natambua tatizo lenyewe na kuelewa kwa nini ni la dharura. Kisha, naeka kipaumbele kwa kuacha shugli zisizo muhimu na kuelekeza nguvu zote kwenye kazi hiyo.

Wikendi yangu huanza kwa kupumzika baada ya wiki ya kazi na masomo. Napenda kuamka bila haraka, kufanya usafi mdogo wa nyumbani na kupanga shughuli za wiki ijayo. Siku ya jumamosi, katika wikendi yangu, mimi hujiandaa na kuelekea kanisani. Mara nyingi, pia mimi hupenda kutumia muda na familia au marafiki tukizungumza na kushiriki chakula. Pia, napenda kujiongezea maarifa kwa kusoma au kujifunza kitu kipya. Jumapili, hunipa nafasi ya kutafakari, kujiandaa kiakili na kimwili. Na kuanza wiki mpya, nikiwa na nguvu na mwelekeo mzuri.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu unaonekana katika jinsi ninavyofikiria haraka, kuunganisha mawazo mapya na kutoa suluhisho kwa njia rahisi na ya kuvutia. Naweza kuandika, kueleza na kubuni mawazo kulingana na hali tofauti. Iwe ni masomo, hadithi, hotuba au kutatua matatizo ya kila siku.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Kisichokuwa kali sana wala 'bland'. Napenda chakula chenye mchanganyiko wa utamu kidogo, chumvi kiasi na viungo vya asili vinavyo toa harufu nzuri. Ladha hiyo hunifanya nifurahie chakula bila kuchosha ulimi, na hunipa hamu ya kukula kwa utulivu. Pia napenda chakula chenye ladha inayobaki mdomoni kwa muda kinachokupa hisia ya kuridhika na kufurahia kila tonge.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi. Habari mtandaoni unipa uraisi wa kupata taarifa kwa haraka. Wakati wowote na maali popote kupitia simu au kompyuta. Pia napenda habari mtandaoni kwa sababu habari usasishwa mara kwa mara. Hivyo napata tarifa za hivi punde. Hata hivyo nasoma kwa umakini na huchagua vianzo vinavyo aminika ili kupata habari sahihi na zenye manufaa.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni ile ya ujumbe ya mitandao ya kijamii. Kwa mfano, Whatsapp. Ilo ndilo programu ninalotumia sana. Hii ni kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kwa haraka. Pia kupata taarifa na masasisho ya kila siku. Zaidi hapo, mimi hutumia pia programu za habari na kalenda. Ambazo husaidia kupanga ratiba yangu na kuhakikisha sifeli kufuata majukumu yangu ya kila siku.

Kila siku, mimi ujitahidi kunywa maji glasinane hadi kumi za maji kama tunavyo shauriwa na wahudumu wa afya. Ambazo ni takriban lita mbili hadi lita mbili na nusu. Kunywa maji kwa wingi, kuna saidia mwili kuwa na nguvu, kuboresha umwakini wa akili na kusaidia umengenyo wachakula vizuri. Pia, maji usaidia kudumisha ngozi yenye afya na kuondoa sumu mwilini. Kwa hiyo kunywa majisitu kwa kiu bali ni sehemu ya kudumisha afya mwili na akili kila siku.

Wakati wajua kali, mimi huwa napendelea kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Mara nyingi ninatumia muda huu kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kufanya kazi za kiakademia na pia kazi za nyumbani ambazo haziitaji kua nje. Pia napenda kunywa maji au juisi baridi ili kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha. Wakati mwingine, nikipata nafasi napenda pia kuoga au kuenda kwenye mabwawa ya kuogelea ili kupunguza joto na kufurahia kwa njia salama.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu cha kipekee kilicho nipa motisha na maarifa mapya. Nilifurahia sana kwa sababu si zawadi tu bali pia ni daraja la kujifunza na kuendeleza ubunifu wangu. Kitabu hicho kilinifanya nifikirie kwa njia tofauti, kunipa mitazamo mipya ya maisha na kunihimiza kuchunguza mawazo yangu kibinafsi.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni mahali penye bahari ya blue na upepo mwanana. Ningependa kuenda sehemu tulivu labda kisiwa kizuri ambapo naweza pumzika na kusahau msongo wa maisha ya kila siku. Ningeogelea baharini kutembea ufukweni wakati wa jioni na kufurahia macho ya jua. Ningependa kusafiri na familia au rafiki wa karibu ili tushirikiane furaha na kumbukumbu nzuri.

Napendelea kushughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka kipaumbele cha kila jambo. Kwanza, ninatazamia ni kazi gani ni muhimu zaidi na ni ipi inaweza kusubiri kidogo. Kisha ninatumia ratiba au kalenda kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa wakati wake. Mara nyingi, pia hujipata muda kidogo wa ziada ili kuepuka msongo wa mwisho. Hii inasaidia kupunguza shinikizo na kuhakikisha kazi zinaletwa kwa ubora.

Naam, napenda kusikiziliza redio. Kwa kuwa, redio unipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja, hasa ni napo kuwa nyumbani au njiani. Napenda vipindi vya muziki kwa sababu uniboresha hali kwa moyo. Na pia vipindi vya mazungumzo vinavyo nisaidia kujifunza mambo mapya na kuelewa mitazamo tafauti ya jamii. Zaidi ya hayo, redio unifanya nijisikie nimeunganishwa na kile kinacho endelea karibu nami. Kwa kuwa ujalidi habari na maswala ya kila siku kwanjia raisi na ya kuvutia.

Wakati nataka kustarehe, napendelea kufanya shughuli zinazoongeza furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi ninapumzika kwa kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki au podcasti, au kuangalia filamu zinazofurahisha. Wakati mwingine, napenda kutembea nje kufurahia hewa safi na mazingira ya asili nikiskiza muziki. Pia kushirikiana na marafiki au familia kunanifanya nijisikie vizuri zaidi na kuniburudisha kiakili na kihisia.

Mimi huwa naifadhi data yangu katika maeneo tofauti ili kuhakikisha usalama na upatikanaji wake. Kwanza, ninatumia ifadhi ya ndani ya simu au computer kwa faili za haraka ninazo itaji mara kwa mara. Pia, ninatumia ifadhi ya mtandaoni kama vile Google Drive Ambayo hunisaidia kuifadhi nakala salama na kupata data popote nilipo. Zaidi ya hayo, wakati mwingine ninatumia kifaa cha nje kama flash disk au hard drive ya kompyuta kwa ajili ya kuhifadhi data muhimu zaidi.

Ndiyo, wakati mwingine napendelea kutumia video kwa mawasiliano kuliko audio kwa sababu inafanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na kibinafsi zaidi kwa kutumia video naweza kuona hisia mionekano na maneno ya mwili ya mtu ninayewasiliana naye jambo ambalo si rahisi kupitia ujumbe wa maandishi tu. Napenda pia kutumia video kwa mazungumzo ya kazi, shule au hata kuzungumza na marafiki na familia walioko mbali.

Mimi hupendelea kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya kawaida kwa kuwa GPS hunipa maelekezo ya moja kwa moja na ya haraka na hunisaidia kuepuka kupotea hasa ninapo kuwa sehemu nisizozizoea. Pia hunionyesha njia mbadala endapo kuna foleni au barabara imefungua. Kwa lile njia nililo faa kupitia jambo linalo okoa muda, hata hivyo, ninaona ramani za kawaida zina faida yake pia hasa kwa kuelewa mwelekeo wa jumla wa eneo. Lakini kwa safari za kila siku na za haraka GPS hunifanya nijisikia salama na mwenye uhakika zaidi.

Mimi huw nafanya mazoezi ya mwili angalau mara mbili au tatu na wakati mwingine mara nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu ya kila siku. Mazoezi haya ni pamoja na kukimbia, kutembea kwa kasi au kufanya mazoezi ya viungo ili kudumisha nguvu na stamina ya mwili na pia kusaidia katika kujenga misuli yangu. Pia hujumuisha mazoezi ya kunyoosha misuli na yoga mara chache ili kuboresha mduara wa damu na kuboresha afya ya akili.

Ndiyo, napenda kuogelea sana. Kwa kuwa kuogelea hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu. Hasa ninapo kuwa majini. Ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima kwa sababu husaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kuogelea kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzisha akili na kufurahia maji. Iwe ni kwenye bwawa au baharini. Kwa ujumla kuogelea ni shughuli ninayoifurahia na ninayoona ina faida kubwa kwa afya ya mwili na akili.

Ufanikio nilio zidi kufraia kazini ni kushiriki katika miradi mkubwa ambao ulileta matokeo chanya kwa timu nzima. Nilipata nafasi ya kuonyesha ujuzi wangu kushirikiana na wenzangu na kuleta mawazo mapia ambayo alisaidia kufanikisha malengo ya kazi na pia katika kukimu na kunisaidia katika kukimu maitaji ya familia wangu. Mafanikia haya yalinipa motisha kunijenga uhakika na uwezo wangu na kunifanya nijisikie kudhamini wa kazini. Zaidi ya hapo, ya linifundisha umuhimu wa nidhamu, ushirikiano na kuendelea kujifunza ili kufanikisha miradi mingine badaae.

Mimi upendelea kufanya mazoezi kwa wakati wa asubuhi. Kwa kuwa wakati huu mwili bado hauna uchovu yoyote. Kwa kuwa ndio wakati nimeanza kuamka. Na pia kufanya mazoezi ya asubuhi unisaidia katika kuchangamsha akili. Napo rejea akili imeanza kuchangamka na inaeza kufanya kazi kwa njia inayofaa na kwa haraka.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda. Hasa juisi ya tufa. Naipenda kwa sababu ni tamu kidogo yenye afya na hunipa nguvu mara moja. Mara nyingi ninakinwa asubuhi baada ya kiamshakinywa. Ili kuanza siku kwa nishati na nguvu. Nilijifunza kupenda juisi hii kutoka kwa familia yangu ambao walipenda pia kuanza siku kwa kinywaji chenye afya. Baada ya kunywa juisi, ninahisi nikiwa na nguvu, nikiwa na furaha kidogo na tayari kukabiliana na shughuli za siku kwa utulivu na hamu ya kazi.

Nguvu zangu kazini zinausiana na nidhamu, umakini na wezo wa kushirikiana na wenzangu ufanisi. Nina uwezo wa kupanga kazi zangu vizuri, kueka kipao mbele na kuwakikisha kila jambo linafanywa kwa wakati wake. Zaidi hapo, ninaurahisi wa kushirikiana na wenzangu kusikiliza mawazo yao na kuchanganya mawazo mapya ili kufanikisha malengo ya timu.

Majira ninayoipenda zaidi ni wakati wa mvua napenda mvua kwa sababu hali ya hewa huwa nyororo na pia huwezesha watu kupanda vyakula mashambani ili waweze kujitayarisha kwa msimu wakiangazi ambao kwa kuhifathi chakula bora katika nyanda vya vyakula.

Napenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta kuna rahisisha kazi, kuna punguza mda na kunanifanya niwe na uhakika wa kusoma maandishi yangu bila makosa ya uandishi. Pia, kwa kutumia kompyuta naweza kuhifadhi kazi yangu, kuhariri haraka na kushiriki kwa uraisi na wengine kupitia barua pepe au majukua ya mtandao.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila mara ni napo pata fursa, napenda kuonja ladha tofauti kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Kwani uniwezesha kufahamu utamaduni na mila ya watu wengine. Napenda pia changamoto ya kujaribu ladha mpya. Kwani mara nyingi inakuwa ni uzoefu wakufurahisha na wakujifunza. Bada ya kuonja chakula kipya, mara nyingi inashirikia kiana maoni yangu na wengine. Hili lina nisaidia kupanua maarifa yangu ya vyakula.

Mfanyi biashara bora ninae mjua ni mtu ambaye ni muadilifu, mwenye bidii na anaye unda fursa kwa wengine. Napenda mfanya biashara huyu kwasababu si tu anapata faida. Bali pia anasaidia jamii yake kwa kutoa ajira na kuhimiza maendeleo. Kitu cha ajabu walicho fanya ni kuanzisha biashara ndogondogo na kuikuza kuwa kubwa bila kuomba msaada wa wengine. Jambo linalo ni amasisha sana.

Muda wangu wa bure, napenda kutumia kufanya shughuli zinazonifanya nijisikie furaha na kupumzika. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au makala zinazoongeza maarifa yangu, kusikiliza muziki au podcasti, au kuangalia filamu. Wakati mwingine, napenda pia kutembea nje, kufurahia hewa safi na mandhari ya asili, au kushirikiano na marafiki na familia kwa michezo au mazungumzu.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki wakaribu na familia. Kucheza nao kuna nifanya nijisikie furaha na kuondowa msongo wa mawazo wa kila siku. Naweza kucheza mchezo ya nje kama mpira wa mguu, au mpira wa kikapu. Au mchezo ya ndani kama bodi na mchezo ya kadi. Kucheza pamoja kuna saidia kujenga uhusiano wakaribu kushirikiana na pia kunifundisha kazi kwa pamoja na kushirikiana kikamilifu. Zaidi ya hayo, kuna nifanya nijisikie huru na kurudisha nguvu za mwili na akili.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni uwadilifu, ushawishi chanya na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri lazima awe na maono ya wazi, awe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kuongoza kwa mfano. Aidha ni muhimu awe na uvumilivu, uwezo wa kushughulikia changamoto na kumtia motisha timu yake kufanikisha malengo. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na heshima kwa wengine kushirikiana kwa ushirikiano na kuhakikisha kila mshiriki ana dhamani na nafasi katika timu.

Wakati ambao ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi hasa baada ya kiamsha kinywa na kupata muda kidogo wa kupanga siku yangu. Asubuhi huwa na utulivu, mwanga wa kutosha na nishati ya kutosha, jambo linalo ongeza umakini na tija yangu. Mara nyingi napata mawazo mapya na uwezo wa kushughulikia kazi ngumu kwa urahisi zaidi. Pia kufanya kazi asubuhi kunasaidia kumaliza majukumu mapema na kuacha muda wa jioni kwa mapumziko na shughuli za kifamilia au za burudani au za masomo.

Wazo ni lalo nzuri kwa siku ya leo ni kueza kumshukuru mola kwa kutulinda mwaka mzima na kueza kumshukuru pia kwa kutupa afya njema kwa mwaka mzima na kutuezesha kufika mwisho wa mwaka. Ata kaa tumeza kubakisha siku moja ili tuweze kuvuka mwaka na kuelekea katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Weza kumshukuru mungu kwa kutuezesha ili ndo nilo wazo ni nilo nalo kwa siku ya leo.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni Google. Ninaamini kampuni hii kwa sababu inajivunia uvumbuzi, huduma zinazorahisisha maisha ya kila siku na teknolojia zenye ubora wa hali ya juu. Huduma zao kama Google Search, Google Maps na Gmail zimekuwa muhimu katika kupata taarifa haraka, kupanga ratiba na kuwasiliana na wengine kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, Google inaonekana kuhimiza usalama na ubunifu, jambo linalo ongeza imani yangu kwao.

Ndiyo, napenda sana kwenda pwani. Kwani pwani hunipa utulivu wa kipekee kwa sababu ya upepo wa bahari, sauti ya mawimbi, na mandhari nzuri ya maji. Ninapokuwa pwani, napenda kutembea kandokando ya ufukwe, kuogelea au kukaa tu ninikifurahia mwanga wa jua. Pia, ni mahali pazuri pa kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu ninaye zungumza naye. Mawasiliano ya ana kwa ana hujenga uhusiano wa karibu na hufanya ujumbe ueleke kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, ninatumia pia simu na ujumbe wa maandishi pale inapohitajika. Hasa kwa mawasiliano ya haraka au ya mbali.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu na jinsi yanavyosaidia timu au wengine. Pia kupata pongezi kutoka kwa wenzangu au viongozi kunanipa hisia ya kudhaminiwa na kuendelea kufanya kazi vizuri. Changamato zinazoniwezesha kutumia ujuzi na ubunifu wangu pia hunipa msukumo kwa sababu zinanihamasisha kushughulikia matatizo kwa ubunifu kwa mbinu bora zaidi. Zaidi ya hapo kujua kwamba kazi yangu inachangia maendeleo ya mtu binafsi au jamii huniwazia na kunifanya nifanye kazi kwa bidii nidhamu na furaha.

Ukitazama dirishani mwangu, mara nyingi naona mchanganyiko wa miti, majengo na barabara zinazo pita watu na magari. Napenda kuangalia jambo hili asubui wakati jua linapochomoza na mwanga wa asubui, unazidisha uzuri wa mazingira. Kwa msimu wa kiangazi, miti huwa na majani ya kijani kibichi na mandhari huonekana yenye mwangaza huku msimu wa vuli ukileta rangi za njano na kahawia.

Ndiyo, napenda kupanda mlima sana. Kupanda milima, kuna nipa isia ya changamoto na ushindi pale ninapofika kilele. Napenda pia mandhari ya asili inayopatikana katika njia za kupanda mlima. Kama vile miti, maziwa madogo na upepo safi. Shugli hii hunisaidia kwa kuwa na nguvu za mwili na akili na kunifundisha uvumilivu na nidhamu. Zaidi ya hapo, kupanda milima kuna nipa fursa ya kupumzika na kutafakari. Huku nikifuraia uzuri wa asili na kupata isia ya furaha na kuridhika nilipo timiza lengolangu.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Napenda watu ambao wanaeza kusema ukweli, kutimiza ahadi zao na kushughulika na wengine kwa uwazi na heshima. Uaminifu hunijenga hunijengea imani na kunifanya nijisikie salama kushirikiana na mtu huyo. Pia napenda tabia kushirikiana na kusaidiana. Kwani inaonyesha kuwa mtu anajali wengine na anathamini ushirikiano. Kwa ujumla tabia hizi hufanya uhusiano kuwa imara unaofaa na unaofanya kazi kwa amani na furaha kati ya watu.

Kitendo cha wema niliwai kufanya ni kusaidia jirani yangu, anayeitaji msaada wa kusafisha nyumba yake na kuandaa chakula baada kupata maumivu makali kutokana na ajali ya barabara. Nilifurahia sana kufanya hivyo kwa sababu ilinifanya nijiskie, furaha na kurithika kwa kuweza kusaidia mtu mwingine bila kutegemea malipo yoyote. Kitendo hiki kilinifundisha umuhimu wa kujali wengine kushirikiana na kuwa na moyo wa uhuruma.

Napendelea zaidi kuvaa shati au kuliko tishati. Hasa katika mazingira rasmi au ya kazi. Shati linanipa sura safi ya heshima na linanifanya nijisikie kujiyamini. Pia, shati linaweza kuunganishwa na suruhali au koti kwa uraisi. Hali inaongeza mvuto kwa mtindo. Hata hivyo, kwa shugli zisizo rasmi au zaburudani, mara nyingine napenda tishati kwa sababu ni raisi, hufa kwa hali ya hewa na inafaa kwa starehe. Kwa ujumla, napanga kuvaa shati au tishati kulingana na tukio, lakini shati linabakia chaguo langu la kimsingi kwa sura nzuri na heshima.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ni chumba kilicho pana, chenye mwanga wa kutosha na sehemu ya kukaa kwa raha. Kitu kinachonifanya nipende chumba hiki ni kwamba kuna mandhari nzuri, viti vizuri na mazingira tulivu yanayofaa kupumzika au kushirikiana na familia. Mara nyingi napenda kutumia sebule kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kufanya mazungumzo na familia na marafiki.